Shuhuli ninayopenda zaidi ni kusikiliza muziki kwa sababu hunisaidia kupumzika, kupunguza mawazo mengi na kubadilisha hali ya hisia kulingana aina ya muziki na nnaochagua. Nikiwa na muda wa ziada, napenda kusikiliza muziki nikiwa nyumbani, nikiwa safarini au wakati wa mapumziko bada ya kazi. Muziki hunifanya nijisikie mwenye utulivu, hunipa nguvu mpya na wakati mwingine hunisaidia kufikiri kwa kina.

Ninapo wakaribisha wafanya kazi wapya, kwanza huwapa karibu na mazingira ya kazi kwa kuwakilisha kampuni, maadili yake na taratibu za kila siku. Huwaeleza majukumu yao kwa uwazi na kuwasaidia kuelewa jinsi timu inavyafanya kazi pamoja. Pia huwaezesha kuliza maswali na kushirikina na wenzao maramoja ili wajisikie karibu na sehemu. Mara nyingine napanga mikutano ya utambulisho na mafunza madogo ili waweze kuzoea mazingira ya kazi haraka na kwa urahisi. Huku nikihakikisha wanapata msaada pale wanapoitaji.

Wazo zuri ninalo kwa siku ya leo ni kutumia muda wangu vizuri kwa kupanga kazi na kujipatia mapumziko madogo ili kupumzika akili. Pia napanga kujifunza kitu kipia leo kama kusoma habari, kusikiliza podcast zenye elimu na kufanya mazoezi kidogo. Lengo ni kuhakikisha siku inakuwa natija. Huku nikijihusisha na mambo ya nawe nifanya nijisikie furaha na tulivu. Kwanjia hii siku inakuwa yenye manufaa, burudani na mendeleo binafsi.

Napendelea tishati kwa sababu ni rahisi, hufaa kwa shugli za kila siku na ni nyepesi kuvaa hasa wakati wa joto. Tishati pia ni za starehe na zina rangi au miundo mbalimbali inayoruhusu kubadilisha mtindo kuligana na hali ya siku au mahitaji ya shuguli. Zaidi ya hapo, napenda tishati kwa sababu ni rahisi kushirikiana na surwali au jeans, na ufanya mvuto wangu wa kila siku uwe wa kawaida lakini wa mtindo.

Ndio, napenda kuogelea sana. Asa wakati wa joto kali kwa sababu unisaidia kupunguza joto la mwili na kupumzika akili. Kuogelea unipa hisia ya utulivu na uhuru na unifanya nijisikie mwepesi baada ya siku ndefu ya kazi au shughuli. Pia ni mazoezi mazuri kwa afya kwani uhimarisha misuli, kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha pumzi. Napenda kuogelea nikiwa bwawani au baharini. Asa nikiwa na marafiki na familia kwa sababu uongeza furaha na kufanya muda uo uwe wa kukumbukwa.

Napendelea mikutano iliyo na malengo wazi, muda mfupi na ajenda iliyopangwa vizuri. Napenda mikutano ambayo inahoja chache lakini muhimu. Ambapo, kila mshiriki anapata nafasi ya kuchangia mawazo kwa uwazi. Mikutano ya aina hii huokoa muda, hupunguza mkanganyiko na husaidia kufikia maamuzi kwa haraka. Pia napenda mikutano inayohusisha majadiliano ya vitendo na hatua za utekelezaji. Badale ya mazungumzo marefu yasiyo na mwelekeo.

Ndiyo, nimewai kufanya kazi ya kujitolea na ilikuwa uzoefu wa thamani zaidi. Kazi ya kujitolea ilinipa fursa ya kusaidia jamii, kujifunza kuwajali wengine na kushirikiana na watu wa tabaka tofauti. Pia ilinisaidia kukuza study za mawasiliano, umilivu na kufanya kazi kwa timu. Zaidi ya yote, kujitolea unipa furaha ya ndani kwa sababu najua ninachangia jambo jema kwa wengine bila kutarajia malipo.

Uzoefu wa kushangaza niliyowahi kupata, ni kukutana na watu ambao siku wahi kuwajua, lakini wakawa na mchango mkuba katika maisha yangu. Ilikuwa hali isiyo tarajiwa, lakini kupitia mazungumzo na kushirikia nao, nilijifunza mambo mapya na nikapata mitazamo tofauti ya maisha. Uzoefu huo ulinifanya nitambue kuwa wakati mwingine mambo mazuri utokea bila kupanga, na yanaweza kubalisha fikra au mweleke wa mtu kwa njia chanya sana.

Kipo nilicho nacho ni uwezo wa kujifunza haraka, kuwasiliana kufanisi na kuendana na watu waina mbalimbali. Maranyingi ninaelewa mawazomapia kwa urahisi na kuyaweka katika vitendo bila kusita. Jambo linalo nisaidia kukua pinafsi na kita aluma. Pia nina kipo achakusikiliza kwa makini, kuelewa mitazamo ya wengine na kutowa maoni kwa ishima na uwazi. Hili unisaidia kujenga mausionu mazuri, kutatua changamoto kwanjia ya amani na kufanya kazi vizuri ndani ya timu.

Muda wangu wabure nautumia kwa kupumzika, kufanya shuguli za burudani au kujifunza mambo mapya. Mara nyingi husoma vitabu au makala, mtandaoni, kusikiliza muziki au podcast na kuangalia filamu na video za elimu na burudani. Pia napenda kutumia muda wabure kufanya mazoezi madogo au kutembea ili kuboresha afya na kuondoa msongo wa mawazo. Zaidi ya hapo, mara nyingine hutumia muda wabure kushirikiana na familia na marafiki. Jambo linalonipa furaha na nguvu mpya kwa siku zijazo.

Kupunguza matumizi ya plastiki, mimi hutumia mbinu mbalimbali za urahisi na uangalifu. Kwanza napendelea mfuko wa vitambaa au begi laki sasa badala ya mabegi ya plastiki pale ninapo nunua vitu. Pia huchagua bidhaa zilizo na pakiti zinazo weza kutumika tena au zinazo weza kuaribika badala ya zile zinazo tumia plastiki nyingi. Kwa nyumbani, napunguza kutumia chupa za plastiki kwa kunywa maji na mi hutumia chupa ya maji inayoweza kujazwa.

Mimi huenda hospitali mara chache tu kwa mwaka, hasa pale ninapohitaji uchunguzi wa kawaida au matibabu madogo. Kwa kawaida, ninajitunza mwenyewe kwa kula vizuri, kufanya mazoezi, na kupumzika vya kutosha ili kupunguza haja ya kuenda hospitali mara nyingi. Hata hivyo, ninaweka ratiba ya kufanyiwa uchunguzi wa afya mara kwa mara, ili kuhakikisha kila kitu kiko sawa na kuzuia matatizo yanayoweza kutokea.

Ningependa kutembelea Tokyo, Japani, kwa sababu ni mjiwa kipekee unaochanganya teknolojia ya kisasa, utamaduni wakale na mandhari ya kuvutia. Napenda kuona jiji lenye taa nyingi, mbinu za usafiri wa uma zinazo fanya kazi kwa ufanisi, na pia kupata fursa ya kufanya vyakula, vyakienyeji, kama sushi na ramen. Zaidi ya hapo, Tokyo ina maeneo ya kuvutia ya kihistoria na tamaduni kama makumbusho, misikiti na bustani za zamani. Jambo linalo nifanya ni furahie, mchanganyiko wa kisasa na kale.

Ndiyo, ninapenda kuvaa kofia. Hasa pale ni napotaka kujilinda na jua au baridi. Kofia unipa isia ya mtindo na pia ufanya nishikilie nyulezangu vizuri. Zaidi ya hapo, napenda kofia kwa sababu inaweza kuwa sehemu ya mawazi yangu ya kila siku, iwe ni ya kawaida au ya kisasa, na ufanya mawazi yangu yawe ya kuvutia na ya starehe. Wakati mwingine, kofia unisaidia pia kujitambulisha au kuonyesha ladha yangu binafsi ya mtindo.

Ndio, napenda kulima bustani kwa sababu ni njia nzuri ya kupumzika, kufurahia asili, na kustarehesha akili. Napenda kupenda mimea ya maua na mboga, kisha kuangalia inavyokua pole pole, jambo linalo nipa furaha kubwa na kuridhika. Pia kulima bustani kuna nifundisha vumilivu na jinsi ya kushirikina na mazingira, kwani mimea inahitaji maji, mwanga, na utunzaji wa mara kwa mara. Zaidi ya hapo, kupata mazao yangu mwenyewe kunanifanya nijisikie bora kiafya, na kunipa uhakika wa chakula safi, na chenye afya.

Ndio, napenda kula popcorn. Hasa nikiwa na filamu au nikitazama televisheni. Napenda ladha yake nyepesi na jinsi inavyoweza kuwa chaguo nzuri Ikitafunwa bila kuwa mzito. Zaidi ya hapo, popcorn ni rahisi kuandaa nyumbani na inaweza kuwa na ladha mbalimbali kama chumvi, siyagi au kidogo cha sukari. Jambo linalofanya iwe ikitafunwa cha kufurahisha wakati wowote wa pumziko au burudani.

Napenda paka zaidi kwa sababu ni wanyama wa kufurahisha. Utoa uraisi utunzaji na mara nyingi uchangia amani na utulivu nyumbani. Paka pia ni wanyama wa kujitegemea kidogo. Jambo linalowapa tabia ya kupendeza na kushangaza. Na mara nyingi utoa furaha kwa kucheza nao au kuepuka. Zaidi ya hapo, napenda jinsi paka wanavypweza kuwa wapenzi wa familia na wakiwa na tabia ya kupumzika karibu na wewe. Jambo linaloongeza isia ya faraja na urafiki nyumbani.

Ndiyo, nimewai kufanya yoga na ni uzoefu mzuri sana kwa mwili na akili. Yoga hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuongeza umbo la mwili na kuboresha pumzi. Mara nyingi napenda kufanya yoga asubui au baada ya siku ndefu ya kazi ili kupumzika na kurudisha nguvu. Zaidi ya hapo, yoga hunifundisha uvumilivu na umakini. Jambo linalo nisa manufaa yake, sio tu kiafya, bali kisaikolojia.

Ndiyo, napiga kura pale inapo wezekana kwa sababu ninjia muhimu ya kushiriki katika mamuzi ya jamii na kuadhiri maswala ya nao nigusa. Napenda kuwa sehemu ya mchakato wakidemokrasia kwani kila kura inachangia kwenye uongozi bora na maendeleo ya nchi. Zaidi ya hapo, kupiga kura kuna nifundisha muhimu ya kujua tarifa sahihi kuchambua hoja na kufanya mamuzi kwa heshima na wajibikaji. Hii pia unipahisia ya kuwa na sauti na nafasi katika mambo ya jamii.

Ndiyo, ni mewahai kuenda maonyesho ya sanaa na ilikuwa uzoefu wa kufurahisha sana. Nilipata nafasi ya kuoana nibunifu na kazi za sanaa za aina mbalimbali kutoka kwenye picha za kisasa hadi za jadi. Maonyesho hayo yalinifunza kuzingatia ubunifu mtaza motofauti na kuelewa tamaduni mbalimbali kupitia sanaa. Zaidi ya hapo ilikuwa fursa ya kuunga na watu wengine wenye sha uku kama yangu kubadilisha na mawazo na kupata msukumo wa kujijenga kielimu na kiubunifu.

Mchezaji bora kikapu ninaye mpenda ni Lebron James. Amejulikana kwa uwezo wake wa kipekee, nguvu na akili ya michezo. Jambo linalomfanya kuwa miongoni mwa wachezaji bora wa historia ya NBA. Lebron anaweza kucheza katika nafasi nyingi za uwanjani, kutuoa pasi sahihi, kushambulia kwa kasi, na pia kuongoza timu yake kwa mfano wa kipekee. Zaidi ya hapo, haicheki tu kwenye uwanja, bali pia hutumia nafasi yake kwa kuhamazisha vijana na kushiriki katika shughuli za kijamii.

Jambo muhimu nililojifunza nilifundishwa na baba yangu, ambayo aliniambia kuhusu umuhimu wa nidhamu na bidii katika maisha. Alinifundisha kuwa mafanikio hayaji kwa bahati tu, bali yanahitaji juhudi, uvumilivu na kufanya kazi kwa makini kila siku. Maneno yake yalinifundisha pia kushirikiana vizuri na wengine kuheshimu muda na kushugulikia changamoto kwa subira. Ufunuo huo umenisaidia sio tu kwa shuleni au kazini, bali pia katika maisha ya kila siku na kunifanya niwe mtu mwenye malengo na mtazamo chanya.

Timu bora ya rugby marekani ni USA Eagles. Ni timu ya fu taifa inayojulikana kwa nguvu, kasi na mbinu za kitaalamu na mara nyingi hushiriki mashindano makuu kama Rugby World Cup na America's Rugby Championship. Timu hii ina wachezaji wrnye uwezo wa hali ya juu. Wanao jitahidi kuendeleza mchezo wa rugby nchini marekani na kushirikiana vizuri ili kufanikisha ushindi. Zaidi ya hapo, USA Eagles najivunia kuwa kiongozi katika kukuza rugby nchini marekani huku ikiwa hihimiza vijana na mashabiki kuonyesha shauku na kujifunza mchezo huu wakipekee.

Taji muhimu katika kazi yangu ni mawasiliano bora, usimamizi wa muda na kushirikana na wengine kwa ufanisi. Mawasiliano bora husaidia kueleweka na kushirikiana vizuri na wenzangu. Huku usimamizi wa muda unahakikisha kazi zinakamilika kwa wakati bila presha nyingi. Zaidi ya hapo, kushirikiana na wengine kuna boresha matokeo ya timu na kuunda mazingira mazuri ya kazi. Pia, stadi ya kushughulikia matatizo, ubunifu na udhabiti ni muhimu kwani husaidia kukabiliana na changamoto na kuhakikisha kazi inafanyika kwa ubora.

Kitabu nacho kipenda sana ni 1984, cha George Orwell. Kitabu hiki kinaeleza hadithi ya ulimwengu wa kudhibitiwa na serikali yenye nguvu isio na huruma. Huku kikiwa kimejaa mafundisho juu ya uhuru, uwajibikaji na dhamani ya kuwa na fikra huru. Napenda kitabu hiki kwa sababu kinachanganya hadithi ya kusisimua na ujumbe wa kimaadili. Na hunifanya nifikirie juu ya jamii, siasa na jinsi maamuzi ya viongozi yanavyo adhiri maisha ya kila mtu.

Mchezo ninao penda zaidi katika olimpiki ni mbio za mita miamoja. Na penda mchezo huu kwa sababu ni wakasi sana, wenye msisimuko na unaonyesha nguvu na udhabiti wa wanariadha. Kuangalia wanariadha wakijaribu kufikia rekodi mpya, kunatoa hisia ya furaha na msukumo mkubwa. Zaidi ya hapo, mbio za mita miamoja huchangia shauku kwa mashabiki kwa sababu kila sekunde ni muhimu na kila hatua inaweza kubadilisha mshindi.